Napendelea sana mfumo wa androidi. Ninaupenda kwa sababu ni rahisi kutumia, unaruhusu mtu kubadilisha mipangilio kulingana na anavyopenda na unapatikana kwenye simu za bei mbali mbali. Pia, unaendana vizuri na programu nyingi ninazozitumia kila siku kama WhatsApp, huduma za Google na huduma za pesa za simu.

Napendelea kuwasiliana na watu kupitia ujumbe wa maandishi na mazungumzo ya simu. Ujumbe wa maandishi hunipa muda wa kufikiria kabla ya kujibu hasa kama ni mazungumzo muhimu. Huku mazungumzo ya simu yakinisaidia kueleza mambo haraka na kwa uwazi zaidi pale inapo hitajika. Pia hutumia programu za mawasiliano kama WhatsApp kwa sababu ni rahisi na hutumiwa na watu wengi.

Ninahisi mchanganyiko wa wasiwasi na motisha kuhusu tathmini za kazi. Wakati mwingine huleta wasiwasi kwa sababu najua nitapimwa lakini pia naziona kama fursa za kujifunza, kuboresha utendaji wangu na kuona maeneo ni nayofanya vizuri na yale yanayo hitaji kuboreshwa. Kwaujumla, tathmini za kazi hunisaidia kukua kita aluma.

Ningependa kutembelea mji wa Dubai. Ninavutiwa na majengo marefu ya kisasa, maendeleo ya kitekinolojia, na vivutio kama Burj Khalifa, fukwe nzuri na maisha ya kifahari. Pia, ningependa kuona jinsi utamaduni wa wakiarabu unavyo changanyika na maisha ya kisasa katika mji huo.

Napenda kuandika kuliko kuongea. Hii ni kwa sababu kuandika hunipa nafasi ya kufikiria kwa kina kabla ya kutuwa maoni yangu. Ninapokuwa nikiandika, ninaweza kupanga maneno yangu vizuri, kueleza hisia zangu kwa uwazi na kuipuka kuto kuelewana. Pia, kuandika kuna nisaidia kuhifathi mawazo yangu ili niweze kuyakagua tena baadae. Jambo hambalo si raisi kufanya wakati wa mazungumzo ya ana kwa ana.

Napenda kufanya kazi kwa kushirikiana na wengine, lakini pia ninawezo wakufanya kazi pekeangu inapo hitajika. Kufanya kazi na wengine hunisaidia kubadilisha na mawazo, kujifunza mitazamo tofauti, na kufanikisha malengo kwa haraka kupitia ushirikiano. Hata hivyo, ninapofanya kazi pekeangu na weza kuzingatia zaidi majukumu yangu kupanga kazi kwa umakini na kuhakikisha ubora wa kazi bila usumbufu. Kwa hiyo, ninaweza kufanya kazi vizuri katika mazingira yote mawili kulingana na aina ya kazi inayo hitajika.

Huwa naifuata timu ya asenali. Ninapenda timu hii kwa sababu inacheza mchezo wakuvutia, unao mchanganyiko wa mbinu za kitekiniki na kasi. Pia, wachezaji wake wanajituma sana kwenye uwanja na huwa na roho ushindani. Jambo linalo nifanya niwe shabiki wa timu hii kwa shauko. Asenali pia ina historia ndefu na mafinikio makubwa na nifuraha kuona maendeleo ya wachezaji wapya ndani ya klabu hiyo.

Ninapenda kucheza mpira wa miguu. Mpira wa miguu ni mchezo unaonifuraisha sana kwa sababu hunahitaji kazi ya pamoja, kasi na mbinu za akili. Pia, unisaidia kuboresha mazingila ya kijamii, kwani unapocheza na wachezaji wengine, unajifunza kushurikiana na kuwasiliana kufanisi. Zaidi ya hayo, mchezo huu unisaidia kuboresha afya yangu, kuongeza umizi mwili na kuondoa msongo wa mawazo baada ya siku ndefu.

Ndiyo, ninaweka picha zangu kwenye mtandao. Hii hufanyika kwa ajili ya kushirikiana na marafiki familia hau kwa ajili ya kuonyesha mambo ninayo penda. Hata hivyo, ninaangalia kwa makini faraha na mkusalama wa picha ninazoziweka ilikuwa kuhakikisha taarifa zangu binafsi hazitumiki vibaya.

Na linda mazingira kwa kupanda miti ili kupunguza uchafuzi wa hewa, kupunguza taka na kutumia tena vitu badala ya kuyatupa na kutumia maji na umeme kwa busara ili kuhifadhi rasilimali. Pia, ninashiriki katika kusafisha maeneo ya uma, kutumia vyombo vinavyo weza kutumika tena badala ya plastiki zinazo tumika maramoja na kuhamasisha wengine kujali mazingira.

Napenda nyama ya kuku zaidi. Ninapenda nyama ya kuku kwa sababu nitamu, laini na rahisi kuandaa. Pia inaweza kupikwa kwa njia mbalimbali kama kuokwa, kukaangwa, hau kuchemshwa na kila aina ya mandalizi hutoa ladha tofauti. Nyama ya kuku pia ni chaguo zuri kiafya kwani ina protini nyingi na mafuta machache ikilinganishwa na nyama nyekundu.

Mara nyingi wikendi ninapumzika na kufanya shugli mbalimbali za kupumzika na burudani. Kwa mfano napenda kutembea hau kufanya mazoezi, kukutana na familia na marafiki na pia kukaa kwa kusoma hau kutazama filamu. Wakati mwingine pia ninatumia wikendi kupanga shugli za wiki hijayo ili nianze wiki mpya vizuri na kwa mpangilio mzuri.

Diyo, ninaupenda muziki wa jadi. Ninaufurahia kwa sababu unanikumbusha utamaduni na historia ya jami yangu na una ladha ya kipekee inayofanya nisikie amani na furaha. Muziki wa jadi pia huonyesha hadidi za zamani na maadili muhimo na mara nyingi hunifanya niungane na familia na marafiki wakati wa sherehe au shugli za kitamaduni.

Mafanikio yangu ya binafsi ninayo dhamini kazini ni kukamilisha majukumu yangu kwa ubora, kufikia malengo nilio jiwekea na kujifunza stadi mpya zinazo nisaidia kikazi na binafsi. Ninajidhamini zaidi pale ninapo pata mrejesho chanya kutoka kwa wenzangu hau wakuu, hau pale kazi yangu inapoleta matokeo chanya kwa timu hau shirika. Pia mafanikio haya huniwezesha kujenga, kujiamini na motisha ya kufanya vizuri zaidi siku hadi siku.

Ujuzi ninaohitaji kuimarisha ni usimamizi wa muda na ujuzi wa mawasiliano ya kitahalamu. Ninaona kuwa mara nyingine uwa changamoto kupanga muda kwa ufanisi wakati wa kazi nyingi. Hivyo kuhimarisha ujuzi huo kutanisaidia kufanikisha majukumu yote kwa wakati. Pia, kuimarisha ujuzi wa umawasiliano kutanisaidia kueleza mawazo yangu kwa uwazi zaidi, kushirikiana vyema na wenzangu na kushughulikia changamoto ya ki za kikazi kwa hurahisi.